Mimi naeza kushiliki kitabu chenye napenda sana ni kitabu chenye kinaitwa Kidagaa kimemwozea. Hicho kitabu kimeandikwa na Ken Waribora. Kuringana na hadithi yenye imekua hapo, ninakumbuka muhusika kama imani na amani. Hadi vyeo ilikuwa ya kupendeza sana sana sana. Na nimesoma mambo mengi kuhusu hicho kitabu cha Kidagaa ki Memwozea. Ninaeza penda kushiriki kitabu kingine kama chenye kimeandikwa na ken waribora kwa sababu kisuwahili chenye kilikuwa hapo na hadithi zake ni hadithi zenye unasoma kuhusu mambo mingi sana na unakuja kuerimika maishani mwako.

Kuna aina ya firamu enye inapendeza ni Beauty in Black. Beauty in Black imefanyua ni firamu ya, anitua nani Perry, someone like Perry. So mimi nahitaji napenda hiyo firamu sana. Ikona wahusika katha wenye wanapendeza kwa hile firamu na tunasoma mambo mengi kupitia hiyo firamu. Kwa mana hiyo, hiyo firamu ni nilipenda sana.

Kwa hizo technologia mpya, unakuja kusoma mambo mengi yenye inakuja kusaidia wakati unafanya kazi zako. E kama sasa venye tumwekua na AI, mimi nataka kusoma mambo mengi kusu. Kwa maana, maisha mahali inapo endelea mambo mingi tutakwa tukifanya kutumia hiyo AI. So ninataka kuzitumia sana, nanataka kusoma mambo mengi.

Napenda sana kushiriki katika mahali kuna nyumba yenye hakuna mahali kuna watu wachache. Mwanzo sasa napenda nyumba iko na gorofa. Mahali naishi ni nyumba iko na gorofa. Ni mahali hapana watu wengi. Mahala penyewe pamepandwa miti. Hivo kuna kivuli, kuna hewa safi. Kwa hilo hii pahali yenye ninaishi, nimekaa miezi kama nne sasa. Tangu nikahamia hapa. Ninapapenda sana kwa sababu mazingira yake ni masafi. Ni mahali kuna watu wachache hakuna kelele. Watu wanoaishi mahali hapa, hawana vuruguvurugu, hawana kutupania maneno. Mara mingi hata hujui nani anakua ndiye mnaishi nayeye nyumba yenye iko kando yako. Kwa maana watu hawajishughulishi na maisha ya mtu mwingine. Hili mahali ni pasafi sana pana usalama wa hali ya juu. Kama sasa kuna watu wanalinda mlango. Pale kwa mlango kuna watu wanalinda mlango hapo. Kwa hii view, hakuna watu wanaoingia kwa hili compound kama si, wanashiriki kwa hili nyumba. Kwa hili Kwa hili eneo, hakuna watu wanapitapita. Hakuna matakataka yanayorushwa hapa na pale. Mazingira yenyewe ni masafi na usafi wake ni wa hali ya juu.

Mimi huvaa saa kwa sababu mimi ni mtu hufanya kazi zangu na mpangilio wa masaa hivyo lazima nikuwe nikona saa mkononi Ndiyo kila wakati nakuja kuangalia dakika ngapi nazo zimesalia ndiyo nikuje kumaliza hii kazi yenye nafanya na ni dakika ngapi zimebakia ndiyo niweze kuenda kwa kazi zingine So lazima mimi niwe na saa mkononi ndiyo niweze kufuatilia mpangilio wa masaa nisije nikachelewa. Kama sasa niseme niko na interview mahali ama nataka kuwa mahali pengine muda mwingine lazima niwe na saa mkononi ndiyo naweza kuangalia masaa Ndiyo niweze kupata mpangilio mwema kulingana na kazi zenye ninazofanya.

Mimi nafanya kazi kutumia simu yangu simu yangu ni samsung ina nisaidianga sana kufanya kazi kwa maana iko na haraka, iko na speed, iko hali ya juu, iko na speed iko juu nitatumia simu yangu zaidi kufanya kazi zenye mimi zinanisaidia kupata lishe nitatumia kazi yangu kusoma kusoma nitatumia simu yangu kufanya kazi kama hizi za kutrain AI nitatumia kazi simu yangu kusoma mambo mapya kujua zaidi kuhusu teknolojia na kuangalia mambo mengi yenye na yotaka kuyajua pia naitumia kuwasiliana na wafanyi kazi wenye nimewapa kazi, niko na kazi zenye na fanya za online kama writing kama wandishi, nitatumia simu yangu kuwasiliana nao mara kadhaa hivyo utanipata mara mingi mimi niko kwa simu yangu.

Naam naeza penda kurudi ujana. Ninga kuwa kijana tena. Mimi naeza kuwa na cheza mpila wakadada vizuri. Ninge kuwa kijana mdogo. Ninge ingilia huo mchezo wakadada vizuri. Nianze kuufanya vizuri. Watu wengi wamekuja kufaidika na huo mchezo wakadada. Sasa mimi mzee. Nimeshendwa siezieza kukimbia. Sieza ni kufanya hili jambo ringine. So mini ngependa kurudi kwa ujana wangu ningejitolea, nijitume katika huo uwaja, nijiunge na vikundi, vikundi venye vizina hali ya juu ya kufanya na kupiga mpila.

Kazi yenye na ithamini sana ni kazi yangu ya kulima hiyo kazi na ithamini sana kwa maana kila wakati nina posema nikona shamba eka moja nime nunua mahali nina lima kama mboga so kila wakati mimi najua nina poenda pale shambani sikosi kitu kidogo cha kuuza kama sasa niseme nimepanda mboga ya kiyenyeji kila wakati ninapomwagia maji kila wakati napata pesa kutoka ile mboga ya kiyenyeji kila wiki niko na pesa kila wakati ninapoenda napoenda pale shambani sikosi pesa ya kuikimu mahitaji yangu na pia hii kazi yangu ya kulima ime ni saidi ya sana ni kaza kusomesha watoto wangu napata rishe ni weza kununua shamba nyingine ni weza kununua ngombe ni weza kuanza kazi zingine kama za kuweka kuku kufuga kuku so na ithamini hii kazi yangu sana ya ukulima si wezi taka kuwacha hii kazi kwa maana ime kwa ya maana ya faida sana kwa maisha yangu ime ni wezesha nikaweza kununua pia gari lenye ninaloendesha nime nunua kutoka hii kazi yangu ya kulima.

Ningependa sana kutembea mahali pale Dubai kwa maana hapo Dubai kuna mambo mengi ya kufurahisha Natena pare Dubai nitakuja kupatana na wanabiyashara tofauti tofauti nitakuja kusoma mambo mengi kuhusubiashara Pia nyingependa kutembea pare China Mana pare China, kila kitu unachotumia simu kutoka China, aya kila kitu unatumia inatoka China. Unakuja kupata vitu mingi sana kutoka pahali pale China. Manguo, masimu, teknolojia yake ikohali ya juu, kama ukona kiwanda hapa mahali naishi, watu wengi huendea vitu zao China. Sasa mimi ni ingependa sana kutembea pare China. Ndyo nieze kujua hisoko na kujua mahala naeza kuwa natuwa vitu zangu za kuendeleza kiwanda changu kama cha kutengeneza fanicha. Nikona kutengekiwanda changu cha kutengeneza viti, vitanda, makabati, vitu matandiko ya kulalia kama duvet. So nikienda mahali pale China, nitaeza kununua hizi vitu, the raw materials, nikujenazo mahali niko, niko, nieze, kwendereza hiyo biyashara.

Ee napenda kupika sana mimi napenda kutayalisha like napenda kupika vyakula tofauti mimi ni mtu wakujaribu kupika vyakula tofauti tofauti hasa sana napenda kupika pilau napenda kupika viraikarae viazikarai napenda kupika chapati Mimi ni mtu nitapika vitu tofauti tofauti. Kama sasa vyakula vyangu ni vitamu sana. Hadi wakati umefika sasa, watu wana nitafuta naenda kuwapikia makwao, manyumbani ya, manyumbani kwao. Wanakuja kunilipa kwa maana chakula changu, nikitamu sana. Naezanga kuvipangilia viungo vyangu vizuri, naeza kutarisha chakula yangu vizuri, na pika chakula inye, ikonaradha. Kama sasa tuseme tupike, kama pilau. Nitatengeneza na viungo vinyeinafa Nitatengeneza nyama yangu Nipike chakula mzuri Zamkaango pia kama ni steel, kama ni ugari Mimi kupika chakula chote Ata za nipata pia Ukiniarika kwako Mimi nitakupikia keki, ni kupikia mandazi, ni kupikia samosa chakula chakila aina Mimi kupika Navitayarisha na navipika na watu wenye nitapikia Wanavikuja kuvipenda sana.

Mimi napenda chakula chenye mafuta. Kama sasa nikikunja kupika chapati, nitapika chapati ya mafuta yenye itajitoa ngozi mbili. Hivyo lazima ni kuwe na mafuta ya kutosha. Kama ni pilau, lazima niweke mafuta ya kutosha. Maanake huu mchele, huu wali, lazima uchomoke moja moja. Nitatengeneza viazi karai. Lazima nitahitaji mafuta ya kutosha. Nitatengeneza samosa, nitengeneze mandazi. Hivi vyote vyakula vitakuwa vya kutumia mafuta.

Napenda kutumia mda wangu na familia na tunajiusisha na upishi furani Tunakuja tunapika Tunapata wakati wa kuongea na wao Tunafurahia, tunajaribu recipe mpya Tuna kuja tunatengeneza vyakula, tunaviandaa, tunakura pamoja Tunafurahia pamoja, tunaimba pamoja, tunaomba pamoja huu unakuwanga wakati mzuri sana na familia yangu. Familia yangu ina watu watatu Tumezaliwa mamangu na babangu Nikona baba mama mrezi Nikona dada zangu wanne na tuko na wajukuu wengine sita hivyo, familia yetu ni kubwa Tukipatana mahari pamoja Tunakuja kusheherekea Tunafurahia kama hio wakati ilikuwa wa Christmasi Tutachinja umbuzi Tukachinja kuku Tukakuja kuzichoma Sasa kila mtu ako na furaha mahali pale Tukipeana hadithi tofauti tofauti za maisha venye huo muda, tumekwa tukiyapitia Tunagawana mashida zetu Tunagawana furaha yetu Tunasaidia mmoja kwa mwingine huo ni wakati mzuri sana na familia Unaskianga umefurahia na umetosheka na unarithika na mambo yenye yanaendelea.

Eee, hee, mwa vitu zenye mimi nakuja kuona nikiwa kwa mtazamo ya dirisha ya kwangu, ninaona ma nyumba zenye zimejengwa huko kwa umbali, niko na watu wenye tunaoishi pamoja katika jiji lenye naishi jinjila kirereshwa. Nikiangalia mtazamo wa nje nikiwa kwa nyumba langu, ninaona ma nyumba zingine zikona swimming pool, kuna maua zenye zimepandwa huko ni kubwa, maua za kupendeza, kuna miti, kuna maneighbors wamepark ma gari zao, unaona watoto wa kicheza wa kipeleka baiskeri, ee, majengo yenye yamejengwa mahali pale ni majengo ya kupendeza, unaweza kuona maneighbours wako, wakiwa wamekaa pia wao kwa ma dirisha zao kwa balkoni, ee, unaungalia uo mtazamo, unakuanga mtazamo wa kuvutia. Hasaa wakati kumepandwa maua kule, unaona maua ya kupendeza, maua ya rangi tofauti, kuna miti yenye inareta upepo, kaupepo mzuri, kakutuliza akili ukiangalia mahali pale nje, ukipitia dirisha yaako. Ee, wakati sana sana tuseme kuna upepo, ee, miti zina yumba yumba, ee, uo mtazamo unakuwa mtazamo mzuri sana. Tena tuseme ni wakati wa kiangazi. Watoto wako mahali pale nje, wanaswim vizuri sana. So kila kitu ni ya kupendeza na ya kufurahisha.

Napenda kudaribu mchezo wa kadi, huo ni mchezo mwenye, sijaikuwa ni meingilia, lakini nikona marafiki zangu, nitawaona, wakicheza tu kiwa tumekaanisha na opa moja. Hizi kadi naonangaziki perusuwa peruzwa Nitakuja kuziangalia wanafanya nini Ndio nikuje nifuatilie pia mimi nieze kuajibika kwa ule mchezo Najifunza pole pole na pewa hizo kadi najifunza pole pole Lakini maramingi nakuja siyaju huu mchezo Lakini sikuizi na jaribu kujiingiza Ndio nikakuja kuweza kucheza.

Napenda mikutano yenye mahali tunapatana na wakubwa kama chifu. Tunapatana na wana kijiji wote. Tukikuja kuongelea kuhusu, usalama. Tukikuja kufunzwa kuhusu zaidi. Labda mikutano ya wakulima. Nitakuja kuungana na wao. Ndio nikuja ningeweza kusoma kuhusu, manufaa ya kulima, vitu tofauti tofauti. Manufaa kufuga wanyama, kama ndege, kufuga kuku, kufuga vifaranga. Napenda hizo mikutano, na napenda hii mikutano pia ya kuja kusomeshwa kuhusu kulima, urimi. Ukulima bora. Nitakuja nipatanena na wakulima tofauti. Tuweze kujibizana, kuhingiliana, kufunzana na kimawazo, kuleta mashida zenye tumekuwa tukipatana nazo, tukigombana nazo huko mashambani. Tukaweza kujua hata kama tutapata, mbolea kwa bei, mzuri. Tutakuja kuongelelea kuhusu soko ya vitu zenye tunalima kama mboga. Tutakuja kupatana na hiyo mikutano. Tunaongelelea mambo yenye yatatusaidi katika ukulima.

Mimi sio mtu wa kuchelewa maanake nikiamka mimi na naandikanga rekodi yangu napanga plani yenye nitatumia siku mzima so nitakuwa ninafanya kazi zangu kwa masaa na tena mimi hukaa na saa mkononi mimi ni mtu wa kufunga saa mkononi kwa hivyo mimi nitakuwa na saa kila wakati na kila jambo na kuwa nimelipangia kama ni kuosha vyombo nimelipangia dakika thelathini hakuna kupitisha hizo dakika kama ni kufua dakika zangu nimezipanga hivyo kama na hitajika mahali pia nimepanga masa yenye nitoka kwa nyumba nisije nikachelewa tuseme barabarani nikakuja kuchelewa hivyo mimi sio mtu wa kuchelewa mimi ni mtu wa kuwahi ukisema nifike wakati fulani mimi nitakuwa nimefika hapo wakati unaohitajika.

Naam, mimi napenda kupanda sana milima. Iyo kukweya milima, ina nisaidia nina eza kupoteza. Ama ni kama ni exercise pia. Naeza ku loose mafuta zenye zimekwama kwa mwili mingi mingi. Ina nisaidia kuloose vitu toxic ina nisaidia, naskia nimefurahia. Pia wakati ule wa kukwea milima, na eza kufeel kama ni me wakati wangu na jimotivate, wakati wangu wa kutuliza akili zangu, ule wakati nina meditate mambo zenye nimekuwa nikiyapitia. Hivyo mimi ni mtu wa kupanda milima napenda kupanda milima sana.